Habari naitwa jessy ningependa kuelezea shughuli yangu ya kupendezwa ni ipi. Shughuli yangu ya kupendezwa ni shughuli ya kupelekwa nje kuenda kutembea sana sana katika mifu pahali ya ambapo wanyama pori wanawekwa. Pahali ya ambapo unaenda kujiangalilia vitu kama simba ndovu na vinginezo.

Habari naitwq Jese. Ningependa kuelezea Jeze ninavyo linda falanga yangu. Huku mtandaoni venye na linda falanga yangu mtandaone. Ni kuhakikisha ya kwamba ninakitazama. Kitu ambacho kinanisaidia mkima wazo. Kitu ambacho hakiwezi ni thuru. Kitu ambacho kinaheshima na kina adabu kihali ya juu.

Habari naitwa jisi ningependa kuelezea mara ninayoyaoga kwa siku. Mimi huoga mara moja kwa siku sana sana wakati wa jioni ninapotoka kazini namaliza kazi yangu nikishamaliza kula chakula changu cha jioni hapo ndipo huwa naingia kwa bafu. Ninaoga ili nikaeza kujitayarisha kuenda kulala.

Habari naitwa Jesee nigependa kuelezea kuhusu mazoezi yangu ya kila siku. Mazoezi yangu ya kila siku ni mazoezi ya kufanya kazi, kuhakikisha ya kwamba sujashinda muda wote kama nimekaa chini. Kufanya kazi, kutembea na hata kuenda kutembea huko nje, ila nikahakikisha ya kwamba mwili wangu umefanya mazoezi mazuri huwa nafanya mazoezi kila siku.

Habali naitwa jesi Kepeda kuwelezea kuhusu mpila wa besiboli. Mpila wa besiboli ni mpila abao sana sana unapendwa na wazungu ama watu abao wametoka inchi ya india. Mpila wa besiboli ni mpila abao pia mimi nike penda kucheza. Lakini pahali ni napoishi hamna vifaa ama ata pahali pa kuchezea mpila kama huu.

Habari naitwa jesee ningedapenda kuelezea somo gani la science ninalolipenda. Somo la sayansi ninalolipenda ni biolojia kwa sababu ni somo ambalo linanielimisha kuhusu maisha ya binadamu. Vile binadamu na mimea wanavyozaliwa vile mimea inavyozaana vile dunia inaweza kuendelezwa katika somo la biolojia.

Habari, naitwa Jessy, ningependa kuelezea kama ninapenda kutembea kwa miguu. Ndiyo, ninapenda kutembea kwa miguu lakini sio kutembea kwa muda mrefu sana, ama kutembea kilomita mingi sana kwa sababu zinaweza chosha miguu sana lakini ninapenda kutembea kwa wakati mwingine. Ila kuweza kufanya mazoezi, yanayosaidia mwili.

Habari naitwa jessy ningependa kuelezea jinsi ninavyofanya marafiki wapya. Marafiki wapya huwa ninawatafuta. Kwa kutamu kwa kujua kwa kuongea na wao ila kuweza kujua kama ni rafiki ambaye tunaeza ambatana na yeye. Ama kama ni mtu tunaeza elewana na yeye. Na kisha ninapo ona ya kwamba ni mtu tunaeza kuelewana hapa ndipo nafanya rafiki yao.

Kambali. Naitwa jesi. Nalipenda jinsi navyofanya ili kuongeza uzalishaji wangu. Uzalishaji wangu. Inavyo fanya sana sana wa mimea. Ni kuweza kuku hakikisha ya kwamba ni naweka mbegu kando za kupanda alafu ni nazakausha na kuzipanda kama kuzieka wa kutumia wakati mingine. Kwa hivyo.

Habari, ninaitwa jisi, ningependa kuelezea. Kama napenda mahali pa kimya ama mahali pa kelele. Mimi napapenda mahali pa kimya, manake sipendi kelele. Kwa sababu kelele huwa inadhuru mawazo, inadhuru maskio, na pia itadhuru unavyoishi. Napenda mahali pa kimya kwa sababu kutaskia ukiwa na amani, pia utaeza kufikilia mambo yako ya maishani na mambo mengine.

Habari, kinaitwa Jesse, nikipenda kuwaelezea. Juisi ya matunda ninayoipenda ni tunda. Juisi ya matunda ninayoipenda ni tunda. Ambalo linaitwa tufaa ama kwa kizungu kinaituwa Apple manake. Tunda la apple ni tunda ambalo lina afya mzuri, lina vitamini mingi ambazo zinaweza kusaidia kweli na pia ni litamu kweli kweli.

Mchezaji wa mchezo ambaye ninayependa ni mchezaji ya ambaye anaitwa Mashi ambaye anayecheza michezo ya olimpiki ya kukimbia Marathon. Ni mchezaji ya ambaye amejishindia medali mingi za dhahabu. Na zingine zingine ambazo za aina mbali mbali ni mchezaji ambaye huwa ananifurahisha wakati ninapomwona.

Bali naitwa jessie ningependa kuelezea ninavyopokea maoni kutoka kwa wengine ninavyopokea maoni kutoka kwa wengine ni kuweza kuyangalia na kujaribu kulinganisha na vile ambavyo mimi ninachoona hicho kitu ama hilo jambo na hakika kama inaambatana nitaweza kuyachukulia na maanani.

Habari, naitwa Jessy, ningependa kuelezea kitu kipya ambacho ningependa kujifunza. Kitu kipya ambacho ningependa kujifunza ni mtandao wa AI ambao umevuma sana na haswa ni mtandao ambao watu wengi wanaoanza kujifunza.

Ambali na itwa jese ningependa kueleza kitu ambacho ninachokifanya. Ninapo wanza kufanya kazi ninapo wanza kufanya kazi kwanza huwa na yangalia kazi yako. Na kuona kama ni kazi ambayo nitaweza kuimaliza kwa wakati fulani abayo nimepanga kisha ninaweza kupanga vizuli vizuli ili kuweza kuufanya kwa utalatibu na kuumaliza.

Habari ninaitwa Jesse, ningependa kuwaelezea. Mara ngapi ninavyochaji kifaa changu. Kifaa changu amnacho ninachokichaji ni kifaa cha simu. Nina kichaji mara mbili ama ata mara tatu kwa siku kwa sababu ni kifaa ambacho nakitumia kila wakati sana sana kwa kazi kwa mitandao na kupiga simu.

Habali, na naitwa Jessy. Ningependa kuwaelezea kama nimewahi enda katika tamasha la muziki. Ndiyo, wakati niipokuwa shuleni nilikuwa ninaenda tamasha la mziki. Wakati ambapo tulikuwa tumeenda kushidana na shule zingine kufanya hayo mambo ya mziki.

Mbali inaitwa Jesse ningependa kuuelezea swala ya kampuni ninayoiona muhimu. Swala ya kampuni ninayoiona muhimu. Kampuni kuweza kupangilia kazi yake vizuri kuweza kuhakikisha ya kwamba kama ni faida inaingia inavyofaa kama ni wafanyikazi wamelipwa wakati unaofaa kama ni changamoto za kazini wameweza kuzitatua zote.

Habar naitwa jesi ningependa kuwelezea kitu ambacho huwanafanya wakati wa msongo wa kasi. Wakati wa msongo wa kazi huwa kwanza ni naangalia ni kazi gani muhimu na ni kazi gani ambayo ninafaa kufanya ikiwa ya kwanza. Kisha ninaianza kufanya upesi upezi na ninapomaliza naenda kwa kazi zingine zote.

Habari, naitwa Jesse, ningependa kuelezea kama ninapenda kukula popcorn hapaana, sipendi kula popcorn, kwa sababu popcorn huwa nakiona kama ni chakula ambacho kinachopendwa na watoto wachanga. Na kwa hivyo, mimi huwa napenda kukula mahindi ambayo bado haijatengenezwa kuwa popcorn.

Habari naitwa jese ningependa kuelezea ninaosha nguo mara ngapi kwa wiki huwa na penda kuosha nguo sana sana mara mbili kwa wiki kwa sababu unapoziweka sana zinaweza kukua mingi ukashindwa kuziosha na pia ukiosha zikiwa dogo sana utaweza kutumia maji mingi na sabuni mingi bila hata sababu.

Habari naitwa Joisi ningependa kuelezea aina ya keki ambayo ninayoipenda aina ya keki ninayoipenda ni keki ambayo imepikwa na vanila na pia na chokoleti. Kwa sababu ni keki ambayo huwa na ladha nzuri yenye inapendeza na pia ni keki ambayo hukuwa tamu sana.

Habari, naitwa Jesse, ningependa kuwaelezea kama napenda kujifunza historia. Ndiyo, napenda kujifunza historia kwa sababu ningependa kujua mambo ambayo yaliyo tendeka nyakati za kale. Sana sana mambo ya utamaduni, pia mambo ya bibilia. Na mambo mengine kama ya teknolojia zilizokuwa zikitumika nyakati za kitambo.

Habari naitwa jasmin ningependa kuelezea kitu ambacho hunifanya nicheke kitu amacho hunifanya nicheke kitu ambacho kinafurahisha moyo wangu ni kitu ambacho maybe kina comedy ndani yake ama mtu ambae anaweza akasema kitu ambacho ni funny ambacho hakieleweki vizuri lakini kinafurahisha.

Habari ninaitwa jesi ningependa kuelezea kama nimewai kutembelea ziwa ama mtu. Nimewai kutembelea ambalo ni ziwa la indian Ocean ambalo liko katika kusini mwa mombasa. Na pia nimeweza kutembelea maziwa mengine sana sana katika nchi za kusini mumiddle east ambazo ni za Dubai na Qatar.

Ambali hina ito jesu ni ingipenda kuwelezea mahali ambapo ningependa kuwa ningependa kuwa mahali ambapo papo na amani. Pahali ya bapo pana usafi, pahali ya bapo ni kika nasukia ya kwamba ni meto sheka ya kwamba loho yangu ino fulaha, pahali ya bapo kuna watu ambayo wanapena uweka amani.

Hambali naitwa njisi ningependa kueleza nini ninacho kifanya kupunguza matumizi ya plastiki. Kupunguza matumizi ya plastiki kwa wati wakati mwingine huwa natumia vifaa vingine ama vitu vingine ambavyo havina plastiki kama vile ambazo zimeundwa kwa kalatazi za gazeti ama pia kuzichoma plastiki ambazo zisitumie ili kuweza kupunguza.

Habari naitwa Jesse ningependa kuwaelezea pahali ambapo ningependa kufikia katika kazi yangu. Pahali ningependa kufikia katika kazi yangu ni pahali hapa jusha na kuiunda kazi yangu kufanya ikawa kazi ambayo watu wengi wanaitamani na wainaipendelea kufanya. Ama pia hata kufungua ikiwa kama ni makampuni mingi na ambayo inaweza ikaajiri watu na kuwapa kazi.

Habari naitwa joyce ningependa kuelezea pahali ambapo ninapenda kula. Napenda kula nje. Nyumbani pahali panapoitwa Gazibu ni nyumba ndogo ambayo huwa inajengwa nje inawekwa viti inawekwa meza alafu inawekwa ukuta wa juu kuzuia mtu kutoka kuchomeka na jua.

Habari ninaitwa joyce mnyama ambaye ninapenda kumfnga. Ni mnyama ambaye anayaita ng'ombe, kwa sababu ng'mbe ni mnyama ambaye anaweza nisaidia na pia ata kunipea pesa kwa kuuza maziwa ama pia kwa kuuza na nyama yake. Tabia zake ngombe ni tabia mzuri maana ng'ombe ni mtu mtulivu ni mnyama mtulivu anaekaa pahali pamoja bila kusumbua.

Habari naitwa Jesse ningependa kueleza kitu ninacho kifanya kila siku kabla ya kulala. Waa kwanza ni natayalisha chakula cha jioni nikisha maliza kutayalisha na kaa chini nala halafu kisha naenda bafuni kuoga nikisha toka bafuni kuoga ndio ni nakuja naenda kupiga sala alafu naeza kulala.

Habari naitwa jesi ningependa kuelezea ni mafunzo gani ningependa kupata kazini mafunzo ambayo ningependa kupata kazini ni mafunzo ya jinsi ya kuweza kuweka pesa vizuri ili ukaweza kusaidika kwa maisha ya kesho nisije nikaitumia hivi hivi halafu kujuta baadae ama hata kuwa bila ata pesa ya kutumia ama hata ya kununua chakula.

Habali naitwa jeze ningependa kuelezea kama huwa ni nanunua vitu kutumia simu. Ndiyo huwa ni nanunua vitu kutumia simu kwa mtandao ambao unaweza ukatuma pesa kwenye pahali ambapo ni nataka kununua kitu. Na kisha kusakudishiwa hiyo kitu hadi pahali ya bapo na poishi ama ata kutuma pesa kwa kutumia mtu mingi.

Habari naitwa jesi, ningependa kueleza, kama napenda kusikiliza redio hapana. Kwa wakati huu sipendi kusikiza redio, kwa sababu, mitandao imekuwa mingi. Pia mitambo imekuwa mingi. Ambayo iko mitandaoni kama vile TikTok au Facebook youtube kwa hivyo mara mingi. Mimi huwa najipata niko katika kwa hiyo mitandao nikisikiza ama nikitazama mambo huko.

Habali naitwa jesu ningependa kuwaelezea jinsi ninavyo penda kutumia muda wa familia yangu. Muda wa familia yangu ninapenda kutumia tukiwa pamoja na familia. Tukikula pamoja tukisherehekea pamoja ama hata pia tukisaidiana kazi pamoja kwa sababu wakati wa familia ni wakati muhimu sana kwa kukaa nao.

Habali naitwa jese ningependa kuelezea jinsi ninavyo jikinga kwa jua kari hua ninabeba kitabaa shangu ama leso yangu wakati kuna jua kari na kujiekelea kichwani. Na pia ninapenda kujipaka mafuta ambayo yametengenezwa haswa kwa sababu ya jua kali ili ninapotoka huko nje. Ngozi yangu ama sula yangu haitaweza kuharibika.

Ambali, naitwa jesi, nikipenda, kwelezea, mkati waina kani, nao penda, mkati ambao, ni nao penda, ni mkati ambao, hauja, wekwa, bunga bingi, mkati ambao, nimlahisi kula, arafu pia, mkati ambao, hauja, wekwa, kifa, chakufulisha sana kina cho itwa, yeste,

Habali naitwa jese ningependa kuwaelezea kama mimi ni mtu wa ubunifu. Zi mimi sio mtu wa ubunifu. Manake sioni kama sisi kubuki kama kuna kitu ni mewai ufanya ubunifu ama ata kuunda. Lakini ninapena kusoma kuhusu ubunifu wakati napo ona watu wengine wakifanya mambo ya ubunifu.

Habari, naitwa jesse ningependa kuelezea kuhusu mfumo wa ninaopenda. Mfumo wa simu ambao ninaupenda ni mfumo wa android ambao ni mfumo mzuri kwa sababu utaweza kuzitoa vitu katika kule mtandao wa google na ukaweza kuzitia kwa simu yako ili ukaweza kuzitumia kwa mambo unayotaka kufanyia. Kwa hivyo.

Habali naituwa jesi. Nikependa kulezea nyama inayoipenda zaidi. Nyama inayoipenda zaidi ni nyama ya ndeke mmoja ambaye anaituwa kuku ambaye ni ndeke anayafugwa nyumbani. Kwa sapabu nyama ambaye hukuwa halisi na utamu mwingi sana inapo pikwa pamoja na chakula kinacho itwa ugali.

Habari ninaitwa joyce ninge penda kuelezea kama napenda kitanda kigumu au kizuri. Napenda kitada kizuri kwa sababu unapolalia kitanda kizuri. Unasikia ya kwamba mwili wako una starehe mwili wako umeisha uchovu na unaweza kusikia ya kwamba utapata usigizi mzuri na mzito na pia ndoto mwanana.

Habari naitwa Jesi. Ningependa kuelezea kama napenda kuandika au kuongea. Asanti ana sana mimi hupenda kuongea kwa sababu kuandika inachukua wakati mwingi. Na hata kabla ya umalize kitu ambacho unataka kukiandika utakuwa umetupa masaa mingi sana. Kwa hivyo mimi hupendelea kuongea kwa sababu kuongea ni haraka na utamaliza kitu ambacho unachotaka kusema.

Habari naitwa echesi ningependa kueleza jiinsi na veshukulikia wateja. Nashughulikia wateja kwa kuwakaribisha ata kama ni kazini kuwaongelesha vizuri kwa lugha ambayo ni nzuri. Niko na adabu kuweza kuwasikiza wanachotaka na pia kuweza kutatua mashida zao wanayokuwa wanapitia.

Habari naitwa jessie ningependa kueleza kitu ambacho kinanifanya nifurahi sana. Kitu ambacho kinachonifanya nifurahi sana ni kujua ya kwamba nimemkubali Yesu Kristo akiwa kama mwokozi wangu na mwokozi wa maisha yangu na kisha nikakubali ya kwamba alijipea yeye mwenyewe akafa msalabani ili aweze kuniokoa ndiyo nikaweza kupata uzima wa milele.

Naitwa jesi nikipenda kuchibu. Kama nimewai kulima ndiyo nimewai kulima kwa sababu mimi nimezaliwa katika mji ambao chakula chetu nikulima ni kutoka kwa mchanga kwa hivyo nimekuwa nikulima kutoka utotoni hadi sasa napokuwa mtu mzima.

Habarii, naitwa Jesse, ningependa kuelezea kama nimewahi shiriki mashidano, ndiyo, nimewahi shiriki mashidano, wakati nilipokuwa katika shule ya upili. Mashidano ya kuenda kudensi, ambapo tulikuwa tunaenda katika shule mbali mbali, mnapatana huko kila watu wanafanya densi zao mbali mbali, na wanaoibuka washindi wanaenda nyumbani na zawadi.

Habari naitwa josee ningependa kuongelelea kuhusu maziwa ninapenda kunywa maziwa kwa sababu maziwa inasaidia mwili sana sana inasaidia mifupa ya mwili inaongeza madini ya calcium kwenye mifupa na pia inasaidia kuwa na afya njema.

Mbali naituwa jezi ningependa kwelezea mguvu zangu ni zipi kazini. Nguvu zangu za kazini ni za kujitahidi. Kisha ya kwamba ninaweza kumaliza kazi. Kwa halaka iwezekanavyo. Hili inapofika masaa yangu ya nyumbani. Niwe nimemaliza kazi yote.

Ambali, inaitwa Jason ngependa kuwaelezea wakati gani wa siku, ninayo fanya kazi vizuri, wakati wa juma tatu, ndiyo ninao kanya kazi vizuri kwa sababu ni siku ya kuanzia wiki, lazima niwe nimechanga ka, ili kuweza kujipa nguvu ya kuweza kuandelea na wiki mzima ambayo huwa ni siku sita zitakazo fuatilia.

Habari, naitwa Jesse, ningependa kuongelelea kuhusu kufanya kazi pekee yangu, au na wengine, napenda kufanya kazi na wengine, kwa sababu wakati mnapofanya kazi na watu wengine, mnapeana nguvu, mnaelimishana, mnnaelezana, kama kuna tatizo, mnaweza kuulizana, na kuweza kujua ni aje, mtakado, tatua hilo, kitu.